Wakati ninaofanya kazi vizuri zaidini ya subuhi, akiliyangu huwa bado iko safi naweza kufikiria kwaumakini na kupanga mambo bila msongamano wa mawazo. Asubuhi inanipa utulivu na kuanza kazi muhimu wa saa zile zinazo hitaji ubunifu na umakini mkubwa. Pia asubuhi huwa nina shatu nyingi na namotisha kwani siku bado aijachoka bado bado siku nimpya kwangu. Kabla ya shuguli na kelele za siku kuongezeka, napenda kutumia muda huu kufanya kazi nzito au kupanga ratiba yangu ya siku. Pia jioni naweza kufanya kazi nye pesi na kukamilisha nilichoanza. Lakini kwa ufanisi wa hali ya juu, asubui ndiyo muda wangu wa ubora zaidi.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Sio lazima yawe mazoezi mazito sana kwani wakati mwingine kutembea kwa kasi. hUfanya mazozi mepesi nyumbani au kunyoosha mwili. Lengo langu ni kuifanya iwe a sehemu ya maisha si jambo la kunilazimu. Mazoezi hunisaidia kujisikia vizuri mwilini na kiakili. Hunipunguzia pia msongo wa mawazo inanipa nguvu na hunisaidia kuwa na umakini zaidi kazini. Hata siku ambazo sina muda mwingi, hutitahidi kufanya angalau dakika chache. Kwa sababu naamini afya ni msingi wa kila jambo.

Mimi nina mausiano mazuri na wazee wangu yaliyo jengwa juu ya yeshima, kabisa juu ya yeshima. Na mawasiliano na na kujali. Nawasikiza wanapotoa ushairi kwa sababu najua wana uzoefu mkubwa wa maisha. Hata na si kila wakati tunakubaliana, heshimu maoni yao na kujaribu kuyaelewa kwa mtazamo mpana. Pia najitahidi kuwatembelea na kuwasiliana nao, mara kwa mara ili kujua wanaendelea aje. Usiano ya hayo mi hunipa sana mwelekeo na kunikumbusha dhamani ya asili subira na mshikamano wa familia. Kwangu wazee ni hazina ya hekima ambayo yupaswi kupuuzwa.

Najikinga na jua kali kutumia njia raisi lakini muhimu. Kwanza mimi huvaa kofia au nguo nyepesi zenye mikono mrefu ili kupunguza. Mwanga wa jua kugusa ngozi ngozi yangu moja kwa moja. Pia mimi hutumia krimu ya kujikinga na jua asa nikijua nitakuwa nje kwa muda mrefu. Zaidi ya haya, najitahidi kunywa maji mengi ili mwili usikauke na kuepuka kuwa nje wakati wa jua kali sana. Na mchana inapoweza kuwaka so njia hizi hunisaidia sana kulinda afya na ngozi na kujisikia vizuri hata katika hali ya jua kali.

Kwa kawaida yaani mara nyingi mimi hukaa karibu saa tano au saa sita usiku. Napenda kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu. Hasaa kwa sababu huwa nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Niki lala mapema akili yangu huwa tulivu na mwili unapata muda kupumzika vizuri. Hata hivyo, kuna siku chache ninapo. Kaa hadi nitachelewa kidogo labda nikimaliza kazi fulani au nikitazama kitu kinachonivutia. Lakini kwa jumla nalinda sana ratiba yangu ya usingizi kwa sababu naamini usingizi mzuri ni muhimu afya na ufanisi wa kila siku kwangu.

Kwa kawaida nina kusisha vifaa vyangu pale panapokuwa na haja. Si mara kwa mara bila sababu. Nikiona kuna safisho muhimu la usalama au linaloboresha utendaji. Mimi nilifanya moja kwa moja hili kuhakikisha kifaa kiko salama na kinafanya kazi vizuri. Kwa simu na kompyuta huwa ni mara moja au mbili kwa mwezi. Kulingana na taarifa ninazo pata. Sipendi kusafisha kila kitu bila kuona mabadiliko yake. Hivyo kwanza mie huangalia sana maelezo na wahusika. Lengo langu ni kuhakikisha vifaa vinabaki imara. Salama na vinaenda na kazi ninazofanya kila siku bila kunisababishia usumbufu usio wa lazima.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki mara chache lakini ilikua uzoefu mzuri sana kwa sababu ya nguvu ya mziki na umati wa watu waliokuja kufurahia pamoja. Kusikia msani akitumbuiza moja kwa moja ni tofauti kabisa na kusikiliza nyimbo zake kupitia redio au simu. Nakumbuka nilifuraia sana kuimba pamoja na umati, kucheza na kuhisi ule mshikamano wa watu wote waliokua na furaha kwa wakati mmoja. Tamasha hunisaidia kupunguza mawazo, kujiburudisha na kufurahia maisha. Ingawa siendi mara kwa mara, nikipewa nafasi tena ninge. Ningeenda bila kusita kwa sababu ni tukio laloni naloburudisha sana kwangu.

Andiyo mimi napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa kiasi fulani. Sababu inanipa utulivu, inanisaidia kuokoa muda wa safari na kunifanya nijipange vizuri kulingana na ratiba ngu. Nikiwa nyumbani naweza kuzingatia kazi bila kelele nyingi za ofisi. Hasa kazi zinazoitaji umakini na ubunifu. Hata hivyo, sipendi kufanya kazi nyumbani kila wakati. Kuna siku mimi napendelea kuenda ofisini nakukutana na wenzangu ana kwa ana kwa sababu wasiliano ya moja kwa mwada hujenga ushirikiano mzuri. Kwangu, mchanganyiko wakufanya kazi nyumbani na nje ndiyo unaonifaa zaidi. Kwa sababu unanipa ufanisi nidhamu na usawa wa maisha kabisa.

Ah ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa ingekua changamoto kidogo kwangu. Siku hiyo ningejipangia kufanya mambo ya kawaida kama kusoma kitabu, kutembea nje na kuzungumzana watu ana kwa ana au kufanya kazi za nyumbani bila kutegemea simu au kompyuta. Nadhani siku bila teknolojia inaweza kuwa mzuri kwa akili na mwili, kwa sababu inaweza niwezesha kupumzika na kujiunganisha zaidi na mazingira yanayotuzunguka ingawa teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha ya sasa, kujipa mapumziko mara kwa moja, hunikumbusha, kwamba bado ninaweza kufurahia maisha kwa njia rahisi na ya kweli.

Ninashugulikia muda kazini kwa kujipanga mapema na kuweka vipa umbele. Kila siku utengeneza urodha ya kazi zinazopaswa kufanywa na kugawanya pia muda kulingana na umuhimu wa kazi. Kazi nzito hufanya wakati wa akili kuwa vizuri kisha naacha kazi nyepesi kwa baadae. Pia mimi ujiepusha na usumbufu usio wa lazima kwa kuweka muda maalumu na kuangalia simu au barua pepe. Nikiona muda unaisha na najipima na kurekebisha mpango wangu. Kwa kufanya hivyo naweza kukamilisha majukumu na wakati kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini.

Tabia ninayo ipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Mtu akiwa mkweli na kuaminika, hii ujenga sana mazingira ya heshima na usalama katika umausiano. Pia ninapenda watu wanaoujua kusikiliza kwa sababu iyo inanionyesha kwamba unajali na kuwaheshimu wengine bila kuwakatiza. Zaidi ya hapo napenda watu wenye unyenyekevu, wa moyo na wakusaidia. Tabia izi ufanya iwe raisi kushirikiana aah kutatua matatizo na kuishi kwa amani. Kwangu tabia njema ujenga jamii mara na mahusiana ya kudumu.

Naam ndio nimeshaa wahi kushiriki mashindano amara chache ya saa yale yanayo husiana na kazi na ujuzi. Uzoefu huo ulinifundisha sana nidhamu au shindani wa afya na muhimu wa kujiamini. Hata kama sikushinda kila wakati nailijifunza mengi na kujipima na wengine. Mashindano hunisaidia kujitambua zaidi. Kwani ninapohitaji kuboresha na pia kunitia motisha kufanya kazi vizuri zaidi. Kusiriki peke yangu ni hatua muhimu kwa sababu kuna nipa ujasiri na kunisukuma kutoka kwenye eneo langu la faraja.

Chakula ninachokipenda sana kula jioni ni chakula chepesi lakini kinachatosha ni so mara nyingi napenda wali na ugali pamoja na mboga kama sukuma wiki au spinach na protini kidogo kama mayai samaki au maharagwe. Chakula cha jioni kinanisaidia kujituliza baada ya siku ndefu ya kazi bila kujisikia mzito sana. Sipendi kula chakula kizito sana usiku kwa sababu huathiri usingizi. Napendelea kitu kinachonishibisha vizuri lakini kunifanya nisikie nipo tayari kupumzika. Wakati mwengine nikichoka sana hata chai ya moto na vitafuno vyepesi hunitosha kabisa.

Juisi ya matuunda ninayoipenda zaidi ni ya embe. Ina latha tamu ya asili na unifanya nijisikie refreshed hasa siku zenye joto. Napenda zaidi inapokuwa crush kabisa, imetengenezwa nyumbani bila sukari nyingi. Juisi ya maembe unikumbusha nyakatili za utoto na mazingira ya mavuno. Ambapo matunda yalikuwa mengi na safi. Kila nikinywa nahisi furaha kindogo na nishati pia na najua inanisaidia kiafya kwa sababu ya virutubisho vilivyomo.

A ndiyo, mimi napenda sana kuenda pwani, tulivu wa bahari, sauti ya mawimbu na na hewa safi unisaidia kupumzika na kuondoa mawazo. Kukaa ufukeni na huu kutembea karibu na maji unifanya nijisikie huru na mwenye amani. Pia penda vyakula vya pwani hasa samaki na nazi na kufurahia machweo ya jua. Safari ya pwani unipa nafasi ya kujichaji upya na kurudia kazini nikiwa na nguvu na mtazamo mpya.

Napanga kazi zangu kwa kuanza na vipaumbele. Kwanza kabisa napenda kuanza na orodha ya majukumu yanayohitaji kufanywa. Nahakikisha nayapanga kulingana na umuhimu na muda uliopo. Kazi muhimu zinazohitaji umakini, uzifanya mapema, wakati akili iko freshi na iko vizuri. Pia mimi hugawanya kazi kubwa vipande vidogo ili nikabiliane nazo hatua kwa hatua bila kuchoka. Mi hujiwekelea muda maalumu kwa kila kazi nakuanza nafasi kidogo kwa mambo ya dharula. Kupanga hivyo, ninaweza kudhibiti muda vizuri, kupunguza msongo na mawazo na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ya mchanganyiko wa Afrobeat. Bongo na R&B tulivu. Napenda sana Afrobeat kwa sababu inanipa nguvu na hali nzuri. Hasa nikiwa kazini au nikihitaji motisha. Bongo hunikumbusha nyumbani na maisha ya kawaida na inanipa utulivu fulani. Pia mimi husikiza R&B wakati ninapopumzika na pia nikitaka kufikiri kwa kina. Muziki hunisaidia kubadilisha hisia kupunguza msongo wa mawazo. Na kufanya kazi iwe nyepesi, kulingana na hali ya moyo, muziki wangu hubadilika, lakini karibu, kila siku, kuna wimbo fulani ninausikiliza.

Ninawisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kuweka mipaka iliyo wazi. Nikimaliza muda wa kazi najitahidi kujitenga kabisa na majukumu ya kazi na kuelekeza nguvu zangu kwa familia, marafiki na kupumzika. Hii hunisaidia kubaki na afya ya akili na kuepuka kuchoka kupita kiasi.

Ndiyo, napenda sana, napenda kabisa kujaribu vyakula vipya. Hii nayo ina uzoefu mpya na kunisaidia kujifunza tamaduni tofauti kupitia chakula. Kila chakula kipya kina ladha na adhili yake. Jambo ambalo ninalolifanya ni, nikipendezo zaidi nayo ingawa sipendi kila kitu mara ya kwanza. Mi hujaribu bila hofu kwa sababu naamini ladha nzuri hupatikana unavyo kufungua akili na kuwa tayari kuonja jambo jipya.

Ndio, napenda sana mvua. Inapo anza kunyesha nahisi utulivu na hali ya kupumzika kabisa. Sauti ya matone ya mvua hunisaidia kutulia na kufikiria vizuri. Hssaa, ukiwa ndani na umekaa salama. Ingawa sisikii vizuri sana. Mvua hunikumbusha mwanzo mpya na baraka hasaa baada kipindi cha joto. Ingawa wakati mwengine husababisha usumbufu. Kwa jumla napenda mvua kwa sababu huifanya mazingira yawe safi na hunipa amani ya moyoni.

Likizo zangu ya ndoto ni kwenda pwani kabisa. Hasa, diani huku, huku nje kidogo kama zanzibar pia, ni moja wapo ya, ya nimoja wapo ndoto yangu pia. Ningependa kukaa karibu na bahari kusikia mawimbi, kuogelea na kutembea ufukweni, asubuhi na jioni. Ningeonja vyakula vya. Baharini, na kupumzika bila haraka na ratiba. Nigependa kusafiri na mtu wakaribu au familia ilitufurahie pamoja.

Ninaanza mradi mpya kwa kuelewa lengo lake vizuri kwanza. Mi huuliza maswali na kusanye tarifa zote muhimu na kwa kisha ninaelewa matarajio ya mradi huo. Baada ya hapo mi hutengeneza mpango wakazi inaonyesha hatua zinazo pitia. Udita raslimali zinazo hitajika pia. Kisha mi hugawanya kazi katika sehemu ndogondogo ili aisiwe nzito sana na kwanza hatua kwa hatua. Mimi huweka wasiliano wazi na watu wanao husika ili kuepuka mkanganyiko.

Na ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko inaweza kutumia tena badala ya mifuko ya plastiki ya mara moja. Pia mimi hujaribu ustana kununwa bidhaa zilizo kwenye vifunganisho. Mifunganisho ambayo ni rafiki wa mazingira au kununua kwa wingi inapowezekana ili kupunguza taka. Zaidi ya hapo mimi huepuka chupa za plastiki na matumizi ya mara kwa mmoja kwa kubeba chupa yangu ya maji naweza kujaza tena. Njia hii ndogo hunisaidia kupunguza taka za plastiki na kuchangia katika kulinda mazingira kwa vitendo vya kila siku.

Ninajihisi kawaida kusubiri kwenye mstari ingawa wakati mwingine mi inaleta subira kidogo. Mi huchukulia sana sehemu ya maisha, asa mjini ambako foleni ni jambo la kawaida. Wakati ninapo subiri, mi hujaribu sana kubaki mtulivu na kutumia muda huo, kufikiri, kusoma kidogo na kuangalia mazingira. Hata hivyo nathamini sana huduma inapokuwa na haraka na yenye mpangilio mzuri kusubiri kunanifundisha subira na kuheshimu wengine. Lakini pia hunikumbusha umuhimu wa kupanga muda vizuri ili kuepuka msongamano pale inapowezekana.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ninaokumbuka ni ule wa fainali ambapo mcheza ulikuwa mkali hivi dakika ya mwisho. Timu zote zilikuwa zimejitahidi sana na alama zilikuwa karibu sana kiasi. Kwamba kila mpigo ulikuwa wa muhimu. Kinachonishangaza ni wakati mchezaji alipiga mpira wa mwisho kwa nguvu na kufanikiwa kupata alama za ushindi ghafla. Wakati huo nilijisikia msisimko mkubwa wa furaha hasa kuona jinsi uvumilivu ana makini ha vilivyolipa.

Kwa kiasi fulani ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa njia ya heshima na ya mengo na ya kuelewa vipi yanayoendelea si kubishana. Mazungumza siasa hunisaidia kufahamu maamuzi ya nayoathiri jamii na mustakabali wa nchi. Hata hivyo sipendi mjadala wa siasa unapogeuka kuwa wa chuki au mgawanyiko. Napendelea sana majadiliano ya yenye hoja, kusikilizana na kuheshimiana, ili kila mtu apate nafasi ya kueleza mawazo yake kwa amani.

Asubui hii mimi nilianza kazi saa kumi na mbili kamili kwa kuchakata maombi ya watumiaji. Kitu cha kwanza ni nachokifanya ni kuahuisha data zangu. Ni kapata chakula cha maarifa mapya na kuanza siku yangu kwa kasi ya mtandao. Ninajihisi mwenye shauku kubwa na niko tayari katika malengo yako.

Najitunza kwa njia rahisi lakini zenye maana. Kwanza napanga muda wangu vizuri ili nisichanganye na masomo, kazi na biashara. Pili, napenda kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kukimbia ili mwili ubaki na nguvu. Tatu, ninajipa nafasi ya kupumzika, that is kusoma vitabu kusikiliza mziki au kutazama filamu sana. Pia mimi hukula chakula bora na kunywa maji ya kutosha ni sehemu ni sehemu ya kujitunza kwangu. Kwa kifupi kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa nidhamu, afya na mwili na utulivu wa akili.

Kwa sasa nafanya kazi ya kujuhisha sana na ubunifu, na biashara ndogo ya michero na naposta. Nilichagua njia hii kwa sababu ni lihisi moyo wangu uko kwenye elimu na sanaa kabisa. So vitu viwili vinaviyonipa nafasi ya kuamasisha na kuonyesha ubunifu. Kitu nacho kipenda zaidi ni kuona pia wanafunzi wakilewa somo kwa uraisi baada ya kulieleza kwa njia uraisi. Na kia kuona mteja akifraia kazi ya ubunifu, nilio tengeneza. Hapo ndipo na jisikiza kazi yangu, hainamaana. Changamoto kubwa ni kusawazisha muda kati ya kufundisha na biashara. Wakati mwingine wateja wanachelewa kulipa na inabidi nijue na mna ya kueka mpaka ili nisipoteza nguvu. Kitu ambachk kinigependa kubadilisha ni mfumo wa malipo katika biashara na ningependa kila mteja atoe sehemu ya malipo mapema ili kazi iwe na uwiano wa haki. Ningependa kuwa na muda zaidi wa kueneleza ubunifu wangu. Bila sinikiza la majuku mumengi.

Ndiyo nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa mara chache. Huwa sana nayafurahia kwa sababu hunipa nafasi ya kuona ubunifu, wa wasanii na kuelewa ujumbe, wanaotaka kufikisha kupitia kazi zao. Mara nyingi maonyesho haya ya sanaa yananifanya niwe na zile fikra kwa kina. Alafu kunanipa msukumo na kuthamini vipaji tofauti vilivyo kwenye hii jamii yetu.

Naam, mii ninatuaama video mtandaoni kwenye majukwaa kama youtube na kwa sababu sana kuna aina nyingi za maudhui zenye dhamani maudhui ni kama vile masomo, burudani, ufundi na habari. Napenda saa video za mafundisho tutorials za kazi au ujuzi mpya na pia zile za muziki ama dokumentari fupi fupi zinazoongeza ufahamu. Kama nimechoka au nataka kupumzika. Huwa na natafuta video zinazoongeza furaha au msukumo. Kwa jumla napenda kile kinachonipa dhamani. Sio tu burudani bali ni bali pia elimu na msukumo wa kufanya kazi vizuri.

Mafanikio ya binafsi ninao thamini kazini ni kujijenga kitaaluma na kuona maendeleo ya kweli katika uwezo wangu. Natamani sana pale ninapoweza kutatua changamoto kwa kujifunza ujuzi mpya na kufanya kazi kwa uhakika bila kusimamiwa sana. Hilo mi hunipa kujamini sana na kunifanya nijione nina thamani kazini. Pia ninathamini sana kuheshimiwa na kuaminiwa na wenzangu au wasimamizi saa zingine. So nikiona kazi yangu inaleta matokeo mazuri na mchango wangu unatambulika nahisi kuridhika. Kwangu mafanikio si cheo au mshahara pekee bali kukuwa kuaminika na kufanya kazi wenye maana.

Ndiyo, nimewahi kulima, hasa kwa kiwango kidogo. Nilipanda mazao kama mboga na mahindi, na ilinifundisha uvumulivu na kujituma, hasa kama mwanaume. Kulima, hunifanya kuthamini chakula zaidi, kwa sababu unaona juhudi na muda unaotumika kabla ya kuvuna. Hivo, mi nimewahi kulima mara nyingi, lakini kwa kiwango kidogo tu. Sijawai kuchoka sana ni kulima. Pia ni shughuli inayotoa utulivu na hunifanya nijisikie karibu na mazingira.

Mboga ninazo zipenda kula zaidi ni sukuma wiki, spinach na kabeji. Napenda sana mboga hizi kwa sababu ni rahisi kupatika, pia zinaladha mzuri na pia zinafaida nyingi kwa afya. Sukuma wiki hunikumbusha chakula cha nyumbani na hupikwa kwa njia mbali mbali. Iwe ni kwa nyanya, vitunguu au hata kwa mayai. Spinachi napenda kwa sababu ni laini na hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula. Mboga hizi hunisaidia kupata nguvu, kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kuimarisha afya kwa ujumla. Pia napenda mboga kwa sababu zinaweza kuliwa mchana na jioni bila kufanya mtu ajisikie mzito. Kula mboga mara kwa mara ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu, najua zinachangia sana afya njema na maisha marefu.

Wakati wa jua kali napenda kujitunza kwa kutafuta sehemu zenye kivuli sana na baridi. Mara nyingi mimi hukunywa maji mengi au juisi baridi ili kuzuia kiu na kulinda mwili. Pia mi hupenda sana kupumzika ndani ya nyumba au kwenye sehemu yenye hewa safi tunatulia. Kama inanibidi nitoke, mimi huvaa nguo nyepesi na kofia ili kupunguza, athari za jua. Wakati mwingine napenda sana kusikiliza mziki, kusoma kidogo au pia kufanya kazi nyepesi mpaka jua lipunguwe. Kwangu jua kali, ni wakati wa kupunguza mwendo na zaidi sana kujali afya ya mwili.

Mimi napenda mikutano sana sana kabisa niseme iliyo na malengo yaliyo wazi na muda ulioeshimiwa pia. Mikutano ambayo ina agenda ina maana pia inaendelea kwa mpangilio na inausisha kila mshiriki hunifanya nijisikie kuwa muda wangu na pamiliono inaheshimika pia. Napendelea mikutano mifupi lakini yenye maamuzi ya kweli na hatua za kuchukua baada ya huu mkutano pia napenda sana mikutano inayoniruhusu sana mazungumzo ya wazi na ushirikiano bila watu kuogopa kutoa maoni yao. Mikutano ya aina hiyo hujenga timu, hujenga pia ushirika. Na huongeza ubunifu. Na husaidia sana kutatua matatizo kwa pamoja badala ya kupoteza muda.

Kipaumbele changu kikuu kazini kwa mawasiliano ni wazi, wazi kabisa. So mawasiliano yanapaswa kuwa wazi, sahihi na kwa wakati unaofaa, ili kila mtu aelewe majukumu na matarajio yake. Hii husaidia sana kuepuka mkanganyiko na makosa yasiyo ya lazima. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini, si kuongea tu mawasiliano ya pande zote hujenga uaminifu, kupongeza pia ushirikiano na hufanya kazi ifanyike kwa ufanisi wa zaidi sana.

Harufu ninayoipenda ni ya marashi ya Latafa kwa sababu yana mvuto wa kipekee na hudumu sana kwa nguo zangu kwa muda mrefu. Kila mara ninapoyatumia. Najisikiza nikiwa na kujiamini na nikiwa nadhifu pia Latafa ina harufu nzito lakini laini. Yenye mchanganyiko wa manukato ama mashariki kama vanilla, oud na spices ambayo hunifanya nijisikie tofauti na wa kipekee. Kinachonivutia zaidi kwenye marashi ya latafa ni jinsi yanavyowacha alama. Napopita mahali watu huweza kuhisi harufu yake na mara nyingi huuliza umetumia marashi gani. Ninapenda hicho kitu sana mimi harufu hiyo hunikumbusha umakini utu uzima na mpangilio mzuri wa maisha si harufu ya haraka kufifia kwani hukaa muda mrefu kwenye nguo na hata ngozi jambo ambalo hunifanya nijisikie nimewekeza vizuri.

Anapendeleza zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Chakula cha aina hiyo hunifanya nijisikie mwepesi mwenye afya na mwenye nguvu zaidi. Pia hunisaidia kudumisha mmengenyo mzuri wa chakula na kuepuka hisia ya kuchoka na kushiba kupita kiasi. Hata hivyo si pili kabisa mafuta hasa yale ya asili kama ya kupikia kwa kiasi au yale yanayopatikana kwenye samaki au parachichi. Mwimwangu kwangu ni uwiyano, kula chakula chenye mafuta kwa kiasi, lakini kwa jumla kuchagua chakula chenye afya, lakini nacho jali mwili.

Chakula cha jadi au, cha mapema nachokipenda zaidi ni ugali na sukuma wiki. Hasa ukiambatana na nyama ya kuku ama mayai. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na maisha ya kawaida ya kila siku. Ni rahisi lakini kina ladha ya kutosha sana mwilini wangu na hunitoshea sana mwili vizuri. So napenda ugali kwa sababu hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri na sukuma wiki hunifanya nipate virutubisho muhimu. Chakula hiki pia hulileta hisia ya umoja na familia hasa kinapoliwa pamoja na unaowapenda. Kwangu chakula cha jadi si kula tu bali ni sehemu ya utamaduni na utambulisho.

Lugha ambayo ningependa sana sana mimi kama mwanaume ningependa kujifunza ni kifaransa. Napenda lugha hii kwa sababu inazungumuzwa katika nchi nyingi na ina umuhimu mkubwa katika biashara pia elimu na diplomasia. Pia inalafudhi laini na inayopendeza kusikiliza. Kujifunza kifaransa kungeweza kunifungulia fursa mpya za kusafiri, kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti tofauti na kuongeza uvinduzi wangu wa binafsi. Zaidi ya hapo, ninapo ninapenda sana changamoto ya kujifunza lugha mpya kwa sababu hupanua mawazo na kunifanya. Nielewe dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Programu ya simu ambayo mi natumia sana kila siku ni WhatsApp. Naitumia kuwasiliana na rafiki, familia na wenzangu kwa kazi kwa message pia simu au videocall pia. Niraisi haraka na inafanya mazungumzo ya kila siku akue ya kilafiki na araka. Pia mara nyingi natumia youtube sana kwa ajili ya kutazama video za elimu burudani na elimu ya kazi. Kwa pamoja program hizi hufanya maisha na mawasiliano ya kila siku kuwa rahisi na ya ufanisi. Napia sana natumia programu ambayo inaitwa tiktok ambako niliona video za kujiburudisha wakati nimechoka.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue ninaipenda kwa sababu inanipa ile hisia ya utulivu amani na umakini kila ninapoiona nakumbushwa anga lavwazi na bahari vitu vinavyoonyesha uhuru na utulivu wa moyo ina vitu kadhaa vya rangi ya blue kama mwavazi na baadhi ya vifaa navyotumia kazini. Pia nyumba yangu nimepaka rangi ya bulu kwa sababu napenda bulu sana. Hii rangi hunifanya nijisikie tuu nimetulia na nikiwa na uthibiti wa mawazo yangu. Niyona mara nyingi angani, baharini na kwenye mavazi ya watu na pia kwenye membo au vitu vya kazi. Jambo linalonifanya, nipende zaidi kila siku, kila mara.

Utaratibu wangu wa kila siku ni wa chai ya saa asubui. Na pia jioni, lakini sana sana ya saa asubui. Huwa napenda kuanza siku kwa kikombe cha chai ya moto ili kuamsha mwili na akili. Mara nyingi mimi ya ndasa mbani kwa kuchemsha maji, kuongeza majani ya chai maziwa kidogo na sukari kwa kiasi. Wakati mwingine mimi huongeza tangawizi ili ipate ladha na kunipa nguvu zaidi. Napenda kunywa chai nikiwa nyumbani asubui au kazini wakati wa mapumziko mafupi. Inasaidia kutulia, kujipanga na kuwanza kazi kwa umakini. Siku ambayo sitapata chai asubuhi. Nahisi kuna kitu kina kosekana. Kwenye akili huwa haijanza kikamilifu na pia kichwa naumwa na kichwa sana nikikosa chai. Kwangu chai si kinywaji tu bali ni seemu ya ratiba na mwanzo mzuri wa siku.

Mimi napendelea baridi ya kawaida. Si baridi kali sana. Yaani kwenye baridi hunifanya nijisikie mtulivu na niko tayari kufanya kazi bila kuchoka haraka. Pia ni rahisi kujiweka joto kwa kuvaa nguo na kuliko kushughulika na joto kali. Na joto kali hunifanya nichoke na nipunguze kazi hasa mchana. Ndiyo maana napenda hali ya hewa ya baridi au ya wastani inayoruhusu mwili na akili kufanya kazi vizuri yaani.

Kinywaji baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya passion. Napenda sana ladha yake tamu yenye uchachu kidogo ambayo hunifanya nijisikie presha saa siku zenye joto. Juisi ya passion hunimalizia kiu haraka na hunipa hisia kufurahia bila kuchosha. Napendelea juisi ya passion ikiwa imeandaliwa fresh bila sukari nyingi. Na pili pili kwa umbali, hivo ikibaki na ladha yake ya asili pia. Kila ninapoinywa nahisi kuburidika na kupata nguvu sana. Kwangu juisi ya passion ni kinywaji rahisi, lakini chenye ladha inayofurahisha sana.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Mara kwanza nilipoiona, nilihisi mshangao na furaha kubwa. Kwa sababu, hauoni mwisho. Hii, unaona vizuri haya ni maji, lakini huoni mwisho ya haya maji. Napenda kusema kwamba, niliona bahari ya Indian Ocean. Nilikua napigwa sana na sauti ya mawimbi, na harufu yake ya hewa ya chumvi ambayo ilinipa. Utulivu wakiteke. Bahari hunifanya, nijisikie mdogo lakini mwenye amani. Unikumbusha uzuri wa asili. Kila ninapofikiria bahari nahisi hamu ya kurudi tena. Kutembelea ufukweni na kufurahia ule utulivu wake.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na furaha. Mara nyingi napendelea kuwa na watu wa karibu nami hasa familia na marafiki wachache tu ili tuweze kushiriki kicheko mazungumzo na shukrani. Sihitaji sherehe kubwa sana muhimu ni hisia ya kuwa pamoja. Sherehe ya siku ya kuzaliwa ninayoikumbuka zaidi ni ile tulikuwa nyumbani. Tukapika pamoja na kusikiliza muziki ilikuwa rahisi lakini yenye maana sana. Kuhusu chakula napenda keki ya vanilla au chochote. Na chakula kizuri cha pamoja kama pilau au chakula ninachokipenda sana kwa siku kuzaliwa ijayo ningependa sana zawadi yenye maana. Kama kitabu kizuri kitu kinachonisaidia sana kujifunza na hata ujumbe mzuri unaonitia moyo. Kwangu kumbukumbu na hisia njema ndizo zawadi bora zaidi kwa moyo wangu.